Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayolenga kuboresha maisha ya watu wote kwa usawa. Kwanza kabisa, ningependa kuona maendeleo makubwa katika ilimu. Ilimu bora huwapa, watu marifa na ujuzi wa kujitegemea, kupata hajira na kufanya muamuzi sahihi katika maisha yao. Pili, ningependa kuona maendeleo katika hajira na ujasiri mali. Vijana wengi wanahitaji forsa za kazi hili waweze kujitegemea na kuchangia maendeleo ya jamii. Kuhimarisha mafunza ya ujuzi na kusaidia biashara ndogo ndogo kusaidia kupunguza umaskini. Pia ningependa kuna maendeleo katika huduma za afya. Jamii yenye afya ni jamii nguvu. Patika naaji wa huduma bora za afya, dawa na ilimu ya afya utasaidia kuboresha ustawi wa watu wengi. Zaidi ya hayo, ningependa kuna mendelewa katika usawa na mishikamano wakijami. Jami inapuendeleza heshima ushirikiano na kusaidia na amani na mendelewa huimarika. Kwa ujumla, maendelewe haya yangifanya jamiwebora, salama na yenyefursa kwa kila mtu.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano hasa katika maisha ya kila siku na kazi. Mwasiliano ya video hunirahisishia kuwasiliana na watu walioko mbali nami, kana kwamba tuko pamoja ana kwa ana. Kuona uso na lugha ya mwili hufanya mawasiliano yaeleweke zaidi kuliko ujumbe wa maandishi au simu ya kawaida. Katika kazi au masomo, hutumia video kwa mikutano ya mtandaoni, majadiliano na mawasilisho. Hii hunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu, kuuliza maswali moja kwa moja na kupata majibu kwa haraka. Pia, huokoa muda na garama za kusafiri. Katika maisha binafsi, hutumia mwasiliano ya video, kuwasiliana na familia na marafiki. Inasaidia kudumisha uhusiano, kushiriki furaha au changamoto, na kujisikia karibu hata tukiwa mbali. Hii ni muhimu hasaa pale ambapo hatuwezi kukutana mara kwa mara. Hata hivyo, ninahakikisha natumia video kwa wakati unaofaa na kwa njia yenye heshima. Kwa ujumla, matumizi ya video katika mawasiliano yameleta urahisi, ufanisi na ukaribu zaidi kati ya watu.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu nisomo linalo fundisha kufikiri kwa utaratibu na kwa kina. Hesabu hunisaidia kuelewa jinsi na mbari zinavyo fanya kazi, kutatua matatizo na kupanga mambo kwa ufanisi. Kila tatizo la hesabu ni changamoto inayo nifundisha uvumilivu na mbinu za kufikiria kimsingi. Pia napenda hesabu kwa sababu inatumika katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, inapo nsaidia kupanga bajeti, kukokotoa garama au kuamua ni njia gani bora ya kutumia rasili mali. Hii ni muhimu sana kwani ufanya uamuzi wangu uwe sahihi zaidi na unaotokana na mantiki. Zaidi ya hayo, hesabu hu ni fundisha nidhamu na umakini. Kutafuta suluhisho sahihi, kuna itaji kushugulikia kila hatua kwa makini. Hii hunisaidia sio tu katika hesabu, bali pia katika masuala mengine ya maisha yanayohitaji mpangilio na ufahamu wakina. Kwa jumla, napenda hesabu kwa sababu ni somo lenye changamoto linalofundisha kufikiri kim kakati na lina manufaa makubwa katika maisha ya kila siku.

Nilipokua mtoto, nilipenda sana kufanya shughuli zilizokua zinanipa furaha, kunifundisha mambo mapya, na kunifanya nijisikie uhuru. Mojapo ya mambo niliopenda zaidi, ilikuwa kucheza na marafiki. Tulicheza mchezo mbalimbali ya kienyeji, kama kukimbizana, kuruka kamba, mpira, na mchezo mingine ilio tuhitaji, tushirikiane. Michezo hii ilinifundisha umuhimu wa urafiki kushirikiana na kuheshimiana. Pia nilipenda sana kusoma na kujifunza mambo mapya. Nilifurahia kusoma vitabu vya hadithi kuandika na wakati mwingine kuchora. Shughuli hizi zilinisaidia kukuza ubunifu wangu na kunifanya nione dunia kama mtazamo mpana. Nilikuwa na hamu kubwa ya kujua mambo na mara nyingi niliuliza maswali ilikuwelewa zaidi. Zaidi ya hayo nilipenda kusaidia nyumbani ingawa ilikuwa kama mchezo, kufanya kazi ndogo ndogo kama kufagia, kuchota maji au kusaidia jikoni. Kulinifundisha wajibikaji na nidhamu, nilijifunza kwa mba kila mtu anajukumu katika familia ya jami Nilipenda pia kutumia muda nje, nikicheza na kuangalia mazingira yanayo nizunguka Nilifurahia kutazama wanyama, miti na maisha ya asili Hii ili nifanya niwe mtu anayependa mazingira na kutambua ujuzi wa vitu vidogo Kwa jumla, utoto wangu lijaa furaha, kujifunza na michezo, shuguli nilizo uzipenda zilinijenga kimwili, kiakili na kijami na zimendelea kuwa sehimu ya maisha yangu hadi leo.

Mimi huchunguza barua pepe kila siku lakini si kwa kila wakati. Kawaida hufanya hivyo mara kadhaa kwa siku kulingana na ratiba yangu na kazi ninazofanya. Kwa mfano napenda kuangalia barua pepe asubuhi ili kuona ujumbe muhimu au wadharura kutoka kwa wenzangu, shule au biashara. Hii hufanya niwe tayari kuanza kazi kwa mpangilio mzuri na kuhakikisha sijasahaulika kitu chochote muhimu. Pili, kuangalia barua pepe wakati wa mapumziko au muda uliowekwa kati ya kazi. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa mawasiliano hayaingilii, utulivu au umakini wangu wakati ninafanya kazi nyingine muhimu. Kwa hiyo, si kila barua pepe inachunguzwa mara moja pale inapofika. Bali, hupewa kipaumbele kulingana na umuhimu wake. Zaidi ya hayo, hupitia barua pepe mwishoni mwa siku au kabla ya kumaliza kazi. Hii hufanya niwe na uhakika kwamba hakuna ujumbe muhimu ulio baki bila kujibiwa. Pia, husaidia kupanga majukumu ya kesho na kuhakikisha hakuna jambo la kusubiri lisilotatuliwa. Aidha, wakati wa kufuatilia kwa makini, huchunguza barua pepe zote kwa kina, nisome ujumbe mzima na kujibu kwa umakini. Sio tu kwamba ninajibu haraka bali pia huchukua muda kuelewa ujumbe vizuri na huchukua hatua zinazohitajika. Hii hufanya mawasiliano ya barua pepe kuwa yenye ufanisi na ya kuthibitika. Kwa ujumla, ninaangalia barua pepe mara kadha kwa siku kwa mpangilio maalum. Kuhakikisha mawasiliano yangu yanaendelea vizuri bila kuingilia shughuli zingine. Hii hufanya kazi zangu ziwe na mpangilio na husaidia kudumisha mawasiliano ya kitaalamu na binafsi kwa ufanisi.

Napenda kula njia ya nyumbani katika sehemu ambazo ni safi, tulivu na zenye mazingira mazuri. Kwanza kabisa hupendelea migahawa au vibanda vya chakula ambavyo vinaonekana kuzingatia usafi kwa sababu usafi hunipa amani ya moyo ninapokula. Sehemu ikiwa safi ninahisi uhuru kufurahia chakula bila wasi wasi. Pia napenda kula katika maeneo yenye utulivu na mazingira ya kupendeza. Inaweza kuwa mgahawa ndogo wa karibu, bustani au sehemu yenye muonekano mzuri kama karibu na barabara yenye miti au eneo lenye hewa safi. Mazingira mazuri hunifanya nijisikie huru, nipumzike na kufurahia chakula changu zaidi. Zaidi ya hayo, napendelea kula katika maeneo ambayo yanatoa chakula chenye ladha nzuri na huduma nzuri. Huduma ya haraka na yenye heshima hunifanya nijisikie kuthaminiwa kama mteja. Pia, napenda sehimu ambazo zina vyakula vya kienyeji kwa sababu hunikumbusha nyumbani na tamaduni zetu. Ingawa wakati mngini pia ufurahia vya kula vya aina tofauti ili kubadilisha latha. Haitha napenda kula chakula njea nyumbani nikiwa na watu ninao wapenda kama marafiki au familia. Kula pamujo hunifanya nijisikia furaha zaidi kwani chakula kinakua pia na fasi ya kuzungumza, kucheka na kushirikia na mawazo. Hata hivyo, kuna wakati pia napenda kula peke yangu ili ni pumzike na kufurahia utulivu. Kwa ujumla, napenda kulanjea nyumbani katika sehemu safi tulivu zenyi huduma nzuri na mazingira ya kupendeza. Sehemu izohu nifanya nitamini chakula zaidi na kufurahia muda wangu njea nyumbani kwa mani na furaha.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia inayo jumuisha furaha, familia na marafiki. Kwanza, mara nyingi nianze siku hiyo kwa shukrani na tafakari ya mwaka uliopita. Nikiangalia mafanikio yangu na changamoto niliyo kabiliana nazo. Hii hufanya siku yangu ya kuzaliwa iwe si tu sherehe, bali pia wakati wa kufikiria, kujipanga na kueka malengo mapya ya mwaka ujao. Baada ya hapo, napenda kusherekea kwa pamoja na familia na marafiki. Mara nyingi, tunakusanyika nyumbani au katika mkahawa ndogo, tukila chakula kizuri, kucheka na kushirikiana katika mazungumzo ya furaha. Kushirikiana na wapendwa kunafanya siku hiyo iwe ya maana zaidi, kwani furaha hupatikana zaidi pale unapo shirikiana na wingine. Haitha, napenda pia kushiriki katika mapambo, madogo au sherehe ndogo za kifamilia. Kama vile kukata keki kutoa zawadi au kucheza michezo midogo ya familia. Sherehe hizi ndogo hunipa furaha kubwa kwani zinashirikisha kila mtu na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kutumia siku ya kuzaliwa kama fursa ya kufanya kitu cha kufurahisha kwangu binafsi. Hii naweza kwa kutazama filamu ninayoipenda, kusafiri kidogo au kufanya kitu kipya ambacho kinanifurahisha na kunipa hisia za furaha ya ndani. Hii hufanya siku ya kuzaliwa iwe ya kipeke na yenye maana binafsi. Kwa ujumla, napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kushirikiana na wapendwa, kufurahia chakula na michezo ndogo, kushiriki katika sherehe ndogo na pia kufanya mambo ninayo penda binafsi. Njia hii hunifanya nijisikie furaha, kuridhika na kutamini maisha yangu na wale ninao wapenda.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu ni shughuli inayonipa utulivu na kipekee na kunifanya nitafakari kuhusu ukubwa wa ulimwengu. Inapokuwa nje usiku, hasa mahali penye giza na kelele chache, kuangalia nyota hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie amani ya ndani. Mwanga wa nyota na ukimya wa usiku huleta hali ya kutuliza akili na moyo. Zaidi ya hapo, kuangalia nyota hunifanya nitambue kuwa kuna mambo mengi makubwa kuliko matatizo ya kila siku. Hii hunisaidia kubadilisha mtazamo wangu na kuona maisha kwa upana zaidi. Inapozingatia jinsi nyota zilivyo nyingi na jinsi zilivyo mbali naisi mshangao na heshima kubwa kwa waumbaji na wa ulimwengu. Jambu linalonipa unyenyekevu na shukrani. Pia napenda kuangalia nyota kwa sababu huniongeza hamasa ya kujifunza. Ninavutiwa na maswala ya anga kama sayari, mwezi na galaksi. Wakati mwingine hutumia muda kusoma au kuangalia makala kuhusu anga. Ili kuelewa zaidi ninachokiona angani. Hii hunifanya kuunganisha burudani na elimu kwa njia ya kufurahisha. Aidha, kuangalia nyota ni shughuli nzuri ya kijamii, ninaweza kufanya peke yangu kwa kutafakari au pamoja na marafiki na familia kwa mazungumzo ya utulivu. Mazungumzo chini ya nyota mara nyingi huwa ya kina na ya maana, yakiguza ndoto, malengo na maisha kwa ujumla. Kwa ujumla, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu, hunisaidia kutafakari maisha, huniongezea maarifa kuhusu wanga, na hunijengea hisia ya mshangao na shukrani. Ni shughuli rahisi, lakini yenye maana kubwa katika maisha yangu.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia ya furaha, tafakari na kushirikiana na wapendwa wangu. Kila mwaka mpia, wani wakati wa kuangalia nyuma na kufikiria mambo mazuri na changamoto nilio kabiliana nazo mwaka uliopita. Hii ufanya kushirikia mwaka mpia situ kwa shirehi ya furaha bali pia fursa ya kujitathmini kuweka malengo mapia na kupanga mipango ya mwaka ujao. Kwanza, napenda kwanza mwaka mpia kwa kushukuru kwa mambo mazuri ya lio tokea mwaka u lio pita. Hii naweza kufunga mwaka kwa maombi, tafakari au kwa shukrani za kifamilia. Kusherekea mwaka mpia kwa shukrani ufanya nione thamani ya maisha, mfanikio madogo na makubwa na kusaidia kuingia mwaka mpia kwa moyo, minyamani na matumaini. Zaidi ya hapo, napenda kushirikia pamoja na familia na marafiki. Mara nyingi tunakusanyika nyumbani au mahali tulivu, tukila chakula kizuri, kucheka na kushirikiana katika mazumbu mzo ya furaha. Wakati mingine, tunapanga shirehe ndogo za kifamilia, kama vile kucheza michezo midogo kutua zawadi au kutazama shuguli za mwaka mpya, kama medli ya burudani kusherekea pamoja kukunajanga mshikamano usiano na hisia zafura ambazo hudumi kwa muda mrefu.